Chumba ninacho kipenda zaidi nyumbani ni sebule. Napenda sebule kwa sababu ndiyo mahali pa kupumzika, kukutana na familia au marafiki na kujisikia huru baada ya siku ndefu. Kinacho kifanya nikipende ni mpangilio wake mzuri, mwanga wakutosha na viti ya kustarehe. Sebule hufanya shughuli kama kutazama televisheni, kusikiliza mziki, kuzungumza na wapendwa nakupumzika tu kimya kimya. Nikiwandani ya chumba hiki nahisi utulivu furaha na hali ya kuwa nyumbani kweli. Jambo linalo nisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kujaza nguvu mpya.

Weekendi zangu hua ni wakati wa kupumzika na kujipanga upya. Jumamosi mara nyingi nafanya kazi ndogo za nyumbani, kisha nakutana marafiki, au kunywa kahawa mahali tulivu. Wakati mwingine hutembea na au kufanya mazoezi mapesi. Jumapili hujikita zaidi kwenye familia na mapumziko. Ni siku ya kutulia, kusikiliza muziki, kutazama filamu au kusoma. Mambo ya kawaida ni kupumzisha akili na kuandaa wiki ijayo. Weekendi napendelea kupumzika zaidi kuliko kufanya mambo mengi ili nianze wiki mpya nikiwa na nguvu na motisha.

Napenda kutembea kwenye misitu. Hiyo ni mojawapo ya mambo ambayo napenda sana. Huwa nikienda kutembea kule nasikia vizuri. Mwili unapata pumziko. Akili inafikiria vizuri mawazo yanakuwa yako sawa kwa sababu ya utulivu ya pale msituni. Na kuona mazingira ambayo ya kijani ambayo yako salama.

Timu ya mchezo ninayoifuatilia zaidi ni timu ya Barcelona na nimekuwa nikifuatilia kwa muda. Kwa sababu ya mtindo wao wa kucheza kwenye ubunifu nidhamu na historia kubwa ya mafanikio. Kila wanapo cheza na hisi msisimuko na furaha. Asa ninapo wanashirika wawa wa kuchezaji na mashabiki duniani kwote.

Msimu wa mwaka ninaoupenda ni ule wa masika. Napenda msimu wa masika kwa sababu kuna mvuwa za kiasi, mazingera ya kuwa ya kijani na safi. Na hali ya hewa huwa ya wastani na yenye utulivu. Pia hunifanya nijisikie mwenye nguvu, matumaini mapya na furaha.

Anapenda muziki wa jadi. Hunivutia kwa sababu hubeba historia, utamaduni na hisia za jamii. Napenda jinsi unavyotumia vyombo vya asili na maneno yenye maana. Muziki wa jadi mara nyingi hunipa utulivu na kunifanya nijisikie nimeunganishwa na mizizi ya watu.

Siku za mvua mara nyingi zinanifanya, nipumzike na kushughulika na mashughuli zangu za ndani. Napenda mvua kwa sababu inatoa utulivu nakumbuka siku moja ya mvua kubwa ilipojaribu kupika. Ilipojaribu kupika na familia huku tukisikiliza na mvua ikinyesha nje ilikuwa siku ya furaha na amani. Mvua mara nyingine hubadilisha mpango yangu kama kutembea au kuenda nje lakini hufanya pia niweke kipaumbele kwenye kazi za ndani au burudani nyumbani. Nikisikia sauti ya mvua nahisi tulivu furaha na hisia kwenye sqalama ndani.

Chumba changu kulala na kidogo lakini chenye utulivu. Kuta ziko kwa rangi ya kijani hafifu, inayotoa hisia amani na utulivu. Kitanda changu ni cha kawaida lakini kinaridhisha sana. Kutoka dirishani ninaweza kuona mamewa kijani, baadhi ya miti na anga ya asubui. Jambo linalonipa hisia ya faraja. Kitu kinacho ninachokipenda zaidi chumbani ni dirisha linalo ruhusu mwanga wa asubui kuingia. Kwa sababu hunifanya nijisikie mwenye nguvu na tayari kuanza siku mpya.

Rafiki yangu wakaribu zaidi ni mtu tuliekutana shuleni miaka katha iliopita. Tulianza kama marafiki wakaida lakini kwa muda tukagundua tuna maadili yanayofanana namna ya kufikiri ilikuwa karibu sana. Mara nyingi tunapenda kuongea kwa kina kushiriki mawazo kucheka na wakati mwingine kusaidia na kutatua machangamoto za maisha. Pia tunapenda kutumia muda pamoja tukifanya mambo rahisi kama kutembea kunywa chai na kusikiliza mziki. Kinachomfanya awe rafiki wakweli ni waminifu wake uwezo wakunisikiliza bila mahukumu na hukweli kwamba wakati wa furaha na wakati mgumu. Si mtu wakunitumia tuu bali pia ananitia mweo niwe bora. Kuhusu rafiki yangu ningependa ningeweza kusema hivi ni mtu wa thamana sana rafiki wa thelathini ambaye namweshimu na ninamtamini sana.

Napenda kuangalia nyota, haswa wakati wa usiku wa wakati watu wamelala huwa naenda pale juu ya nyumba, naangalia nyota. Inanipa ile nguvu mpya, inanipa utulivu, nikiangalia huwa napatwa na mawazo mazuri, ambayo inanisaidia sana.

Ningependa kusema napendelea kusoma habari mtandaoni. Kwa sababu ya kuchagua habari mtandaoni, huwa unapatikana kwa urahisi. Ya pili kasi ya mchakato habari zinapatikana moja kwa moja. Na zinaweza kusasishwa kwa wakati halisi. Mada mbali mbali zina unaeza soma kule ndani pia. Iwe ni siasa burudani au teknoloji.